Unashugulikia makosa kazini vipi? Unapo fanya kazi, makosa ni sehemu ya maisha ya kazi ya kila siku. Hakuna mtu ambaye hafanyi makosa kabisa. Kilicho muhimu zaidi, si kuepuka makosa kila wakati. Bali, ni jinsi tunavyo shugulikia ya kitokea. Kwanza kabisa, ninapo gundua kuwa nimefanya kosa kazini na kubali kosa hilo bila kujitetea au kulaumu mtu mwingine. Kukubali kosa kunaonesha uajibikaji na uaminifu na kuna jenga imani kati yangu na wenzangu au waajiri wangu. Najua kwamba kuficha kosa mara nyingi huleta matatizo makubwa zaidi baadaye. Pili, nachambua kosa hilo ilikuelewa chanzo chake nauliza maswali kama kosa limetokana na uzembe, kukosa tarifa sahihi, presha ya kazi, au ukosefu wa ujuzi hatua hii ni muhimu kwa sababu inanisaidia kujifunza na kuepuka kurudia kosa hilo siku sijazo Tatu, nachukua hatua za haraka, kurekebisha kosa pale inapo wezekana, kama kosa linaathili kazi ya wengine, au mteja nahakikisha natoa taarifa mapema na kushirikiana na wenzangu kutafuta suluhisho ninaamini kuwa kutatua tatizo kwa wakati ni bora kuliko kugombana au kupeana lawama Nne, najifunza kutokana na kosa hilo Nachukulia kosa kama fulusa ya kujifunza na kuboresha uwezo wangu wa kazi Ikiwa kosa limetokea na upungufu wa ujuzi ni tajitahidi kujifunza zaidi kuuliza maswali au kutafuta mafunzo yanayo husiana na kosa husika nilio lifanya. Mwisho, ninajijengea utaratibu wa kuzuia makosa yaajayo kama kupanga kazi vizuri, kuhakiki kazi kabla ya kuikabidhi na kusikiliza ushauri kutoka kwa wenzangu wakubwa au wenye uzuefu zaidi kazini. Kwa ujumla, ninaamini kuwa mtu anayeshugulikia makosa yake kwa uwazi uwajibikaji na nia ya kujifunza, hujijenga kitaalamu na huchangia mazingira bora ya kazi makosa hayapungui au hayapunguzi dhamani ya mfanya kazi Bali namna anavyo kabili ndiyo huonesha ubora wake.

Je, unapenda kuogelea? Jibu ni ndio. Napenda kuogelea sana na ni moja ya shuguri ni nazo zipenda kwa sababu zina manufa mengi kwa mwili na akili. Kuogelea si burudani tuu. Bali pia ni mazoezi kamili ya mwili ambayo unisaidia kuishi maisha yenye afya. Kwanza kabisa, kuogelea unisaidia kuimarisha afya ya mwili. Wakati wa kuogelea, karibu sehemu zote za mwili hutumika. Ikiwemo mikono, miguu, tumbo na mgongo. Hii usaidia kuimarisha misuri kuongeza nguvu na kuboresha mzunguko wa damu mwilini. Pia kuogelea, nizowezi ambalo halileti shinikizo kubwa kwenye viungo. Hivyo linafaa hata kwa watu wenye matatizo ya fiungo au wanautaka kufanya mazoezi bila kuumia Pili, kuogerea usaidia sana katika kuboresha afya ya akili Ninapo kuwa majini na hisi uturivu mkubwa na msongo wa mawazo hupungua maji hunipa hali ya amani na kunifanya nijisikie huru Baada ya kuogelea, mara nyingi nahisi nikiwa mwenye nguvu mpya na mawazo yario wazi. Jambo linalo nisaidia katika shuguri zangu za kila siku. Tatu, kuogelea unisaidia kujifunza nidhamu na uvumilivu. Ili mtu awe muogeleaji mzuri, anaitaji mazoezi ya mala kwa mala na uvumilivu. Kupitia kuogelea, nimejifunza kupanga muda wangu vizuri, kujituma na kutochoka haraka ninapo kutana na changamoto. Haya ni maadili ya bayo, unisaidia pia katika kazi na maisha kwa ujumla. Nne, kuogelea ni njia nzuri ya kushirikiana na wengine, mara nyingi huogelea na marafiki au watu wengine. Jambo linalo saidia kujenga mausiano na kuimalisha mshikamano. Pia kuogelea, unifundisha umuhimu wa usarama, hasa pale tunapokuwa majini na unifanya niwe mwangalifu na mwenye kuajibika. Mwisho, napenda kuogelea kwa sababu, unifanya nijisikie mwenye furaha na kujiamini, Kira ninapofanikiwa kuogelea vizuri au kuboresha mbinu zangu huongeza kujiamini kwangu na kunitia moe kuendelea kujiboresha zaidi Kwa ujumla kuogelea ni sehemu muhimu ya maisha yangu ni zoezi, burudani na tiba kwa wakati mmoja Dio maana napenda kuogelea na namanisha nishuguri ambayo Kira mtu angeweza kujaribu kwa faida ya afya na maisha bora.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Kwa kawaida, ninahitaji kunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu ninaelewa kuwa maji ni sehemu muhimu sana ya afya ya binadamu. Ingawa, kiasi cha maji kinaweza kutofautiana, kulingana na hali ya hewa, aina ya shughuli ninazozifanya, na afya ya mtu kwa ujumla. Mimi hulenga kunywa takribani lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Kwanza, ninakunywa maji ili kudumisha afya ya mwili wangu. Maji husaidia katika usagaji wa chakula, usafirishaji wa virutubisho mwilini na kuondoa taka mwilini kupitia mkojo na jasho. Ninapokunywa maji ya kutosha nahisi mwili wangu unafanya kazi vizuri zaidi na sipati uchovu wa haraka. Pili, kunywa maji hunisaidia kulinda afya ya ngozi yangu. Maji husaidia ngozi kubaki na unyevunyevu na kuonekana yenye afya. Ninapopunguza kunywa maji. Mara nyingi huhisi ngozi kukauka au kichwa kuuma. Jambo linalonifanya nitambue umuhimu wa maji katika maisha yangu ya kila siku. Tatu, maji hunisaidia kuongeza umakini na uwezo wa kufikiria. Ninapokuwa nimekunywa maji ya kutosha. Akili yangu huwa makini zaidi. Na ninaweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi ukosefu wa maji mwilini Unaweza kusababisha kuchoka Kizunguzungu au kupungua kwa umakini Hivyo ninahakikisha Ninakunywa maji mara kwa mara Hata kama sisikii kiu sana kiasi cha maji ninachokunywa huongezeka Ninapofanya shughuli nzito kama mazoezi au kazi zinazohitaji nguvu nyingi Wakati wa joto kali au ninapojishughulisha na kazi nzito huongeza kiasi cha maji ili kufidia maji yanayopotea kupitia jasho. Hii hunisaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini na matatizo yanayoweza kutokea. Mwisho, nimejifunza kujijengea utaratibu wa kunywa maji mara kwa mara. Siku nzima, kama vile kunywa glasi ya maji asubuhi ninapomka kabla na baada ya kulala na kabla ya kula. Utaratibu huu hunisaidia kufikia kiwango cha maji ninachohitaji bila kusahau. Kwa ujumla, ninakunywa maji kati ya lita mbili hadi tatu kwa siku nikizingatia mahitaji ya mwili wangu. Ninaamini kuwa, kunywa maji ya kutosha ni moja ya njia rahisi lakini muhimu sana za kujilinda kiafya na kuishi maisha bora.

Unachaji kifaa chako marangapi kwa siku? Kwa kawaida, nachaji kifaa changu hasa simu ya mkononi mara moja hadi mara mbili kwa siku. Kuringana na matumizi yangu ya kila siku. Kiasi cha kuchaji kinategimea, sana aina ya kazi zinazo fanyika. Munda ninautumia kwenye kifaa na uwezo wa betri ya kifaa chenyewe. Kwanza, matumizi ya kifachangu ya nahusisha mawasiriano, kazi, kujifunza na burudani. Natumia simu kupigia simu, kutuma ujumbe, kuingia mtandaoni na wakati mwingine, kujifunza au kufanya kazi mbali mbali. Kwa sababu ya matumizi haya, betri hupungua kwa kasi. Hivyo, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku ili kuakikisha kinaendelea kufanya kazi bila matatizo. Pili, kuna siku ambazo nachaji kifachangu mara mbili kwa siku, hasa ninapo kuwa na shuguri nyingi au ninapo tumia kifaa kwa mda mrefu bila kupumuzika. Kwa mfano, ninapotumia interneti kwa mda mrefu, kuangaria video au kufanya kazi zinazoitaji program nzito, betri hupungua haraka zaidi na hunilazimu kuchaji tena. Tatu, ninajitahidi kuchaji kifaa changu kwanjia sahihi ili kulinda betri. Huwenda kuwacha kifaa kwenye chaja kwa mda mrefu sana baada ya kufikia asirimia mia moja na pia hujaribu kuepuka kukiacha kifaa kifike chini sana ya chaji. Utaratibu huu, hunisaidia kuongeza masilahi ya betri ya kifaa changu. Nne, ninapanga matumizi yangu ya kifaa hili kupunguza kuchaji mara kwa mara. Ninapunguza matumizi ya program zisizo za razima, kupunguza mwangaza wa screen na kufunga program zinazo tumia chaji nyingi. Hatua, hizi hunisaidia kuokoa chaji na kutumia kifaa kwa mda mrefu zaidi bila kulazimika kuchaji mara kwa mara. Mwisho, nachaji kifaa changu kwa wakati unaofaa, mara nyingi ya subuhi au jioni, kulingana na taratiba yangu, hii hunipa uhakika kwamba, kifaa changu kiko tayari, kutumika wakati wote, ninapo kihitaji. Kwa ujumla, nachaji kifaa chango maramoja hadi mara mbili kwa siku ni kiwa na lengo la kuakikisha kifaa kiko tayari kwa matumizi na betri inadumu kwa mda mrefu. Nina amini kuwa matumizi sahihi ya kifaa na kuchaji kwa utarabu ni muhimu katika maisha ya kisasa ya kila siku.